Mboga ninazopenda kula sana sana ni maharage, mboga za majani kama vile chinese, afigili, matembele, ndio mboga ambazo napenda sana kuzitumia kwa wakati huu, kwa sababu gani, ni mboga ambazo zina "vitamin". Zinaongeza nguvu mwilini, zinaongeza damu mwilini lakini pia, zina madini mbali mbali ambayo yanahitajika katika mwili kwa wakati huu. Na hivyo hivyo pia madini hayo husaidia katika kuhimarisha kujenga mwili na kila kitu.

Ninapoisikia mvua au siku ambayo mvua inakuwa inanyesha ni siku ambayo najihusisha na shughuli ya kukinga maji ya mvua kwa sababu mara nyingi sana tunasema maji ya mvua ni maji ambayo bora kwa sababu yanakuwa hayana kemikali ya aina yoyote. Hivyo siku hiyo ya mvua napenda sana kujihusisha na kukinga maji baada ya kumaliza kukinga maji basi shughuli nyingine ambayo naipenda zaidi ni shughuli ya kuweza kulala kwa sababu ile sauti ya mvua ambavyo inakuwa inanyesha inapelekea utulivu lakini pia inapelekea amani ya akili kwa sababu amani ya akili inapelekea uweze kupata usingizi mzuri ambao utafanya kwa namna moja ama nyingine uweze kuota ndoto za wakati huo kwa sababu tunasema mvua siku zote inaimarisha utulivu. Lakini pia kipindi cha mvua ukifanya usafi basi mazingira yanaweza kuwa vizuri zaidi na yanavutia kwa wakati huo. Kwa hiyo mvua naipenda sana kwa sababu inanipa wakati mzuri sana wa kufanya shughuli zingine ambazo zilikuwa hazijapangwa kwa wakati huo.

Tunasema siku zote kutumia muda mzuri na familia ni kitu bora na ni kitu ambacho kinakupa wakati mzuri kwa sababu gani. Tunasema kushiriki au kuwa pamoja na familia ni kitu ambacho kinapelekea watu wengi sana kupata amani ya moyo lakini pia kujua. Kwa namna moja ama nyingine familia inapenda kitu kipya watu wa kwenye familia yako wanajishughulisha na nini. Na muda mwingi sana ambao napenda kukaa, kujihusisha na familia, tunapenda kucheza michezo mbalimbali, kufanya usafi, kuchangia mawazo mbalimbali ambayo kesho na kesho kutwa yanaweza yakapelekea maendeleo katika familia. Lakini pia tunasema shughuli nyingi nyingi ambazo zinakuwa zinahusishwa sana na familia. Ni kitendo ambacho unaweza ukakaa, ukatulia, ukafanya mambo mengine ambayo kwa namna moja ama nyingine yakasaidia kujenga ama kuimarisha kile kitu ambacho mlikuwa mnakitarajia kwa wakati huo. Kwa hiyo wakati huo unakuwa wakati mzuri zaidi.

Ndiyo, napenda sana kutembea kwa miguu kwa sababu gani tunasema. Kutembea kwa miguu ni moja ya mazoezi ambayo yanaimarisha afya ya mwili. Kwa sababu tunasema kutembea kunasaidia misuli kukaa vizuri. Lakini pia hata muundo au mwonekano wa mwili unazidi kuendelea kuwa na hali nzuri sana. Kwa sababu kutembea kwa miguu ni kitu bora sana. Sasa kipindi cha mazoezi pale ambapo unaweza ukatembea umbali. Labda wa muda wa dakika serasini. Au umbali wa muda wa dakika hamsini na kuendelea. Kwa kutembea kwa miguu napenda sana. Na napenda maeneo ambayo yana barabara nzuri. Barabara ambayo Haina Mabonde Haina Mashimo na vitu kama hivo. Kwa kutembea kwa miguu kwangu mimi ni kitu kizuri. Nakipenda mbali na kutumia gari. Mara nyingi lakini kutembea kwa miguu kwangu kunazidi kuwa ni fursa nzuri sana ya kufanya mazoezi.

Ndiyo, napenda kujaribu zakula vipya kwa sababu mda mwingine tunapata ushawishi kutoka kwa watu wengine au kwa picha au hata kwa kwa matangazo mbarimbari ambayo yanakuwa yamepita kwa wakati huo. Kwa sababu tunasema chakula chochote lazima kiweze kuonyeshwa lakini pia kiweze kuwa na muonekano mzuri. Kwa kutoka na muonekano mzuri wa chakula flani ambacho unaweza ukawa hukujui kwa kati huo. Unaweza uka unajaribu moja kwa moja. Kwa upande wangu napenda kujaribu vyakula vipya niweze kujua radha mbalimbari. Kimetengenezwa na nini. Kinakuwa kina muundo upi. Na nini na vitu kama hivo unaona. Kwa hiyo kwenye upande wa vyakula vipya Yes napenda kujaribu. Na ninapenda pia kutumia kwa sababu kujua pia utamaduni wa watu tofautofauti katika mapishi. Lakini pia katika muonekano mpya kwa hivo vyakula ambavo wao wanavitumia kwa wakati huo.

Kwa upande wa kuenda hospitali kwa mwaka, kwa mwaka naweza nikaenda hospitali mara nne mpaka mara tano. Kwa sababu itategemeana pia na mwaka huo nimebadilisha mazingira mara ngapi, nimeishi katika mikoa mingapi tofauti tofauti au katika maeneo tofauti tofauti. Kwa sababu siku zote tunasema hospitali utaenda pale ambapo afya yako inatia mashaka kwa wakati huo. Kwa sababu tunasema afya ya mwanadamu ni kitu muhimu sana katika maisha ya kila siku. Kwa sababu afya ndiyo kila kitu na ni muhimili mkubwa sana katika maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo kwa mimi kuenda kwangu hospitali kwa mwaka mzima inaweza ikawa ni mara nne mpaka mara tano kwa sababu siyo naumwa wa mara kwa mara, ni kitu kama hicho. Kwa hiyo mtu akiwa anaumwa mara kwa mara basi ndio anaweza akawa na potential kubwa sana, akawa na uwezo mkubwa sana wa kwenda wapi, hospitali mara kwa mara. Lakini kwa mtu ambaye siumwi mara kwa mara, mara nyingi sana mwaka mzima mpaka unaisha, naweza nikaenda hospitali mara nne mpaka mara tano.

Ndiyo, nimewahi kufikilia, kuanzisha biashara yangu kama vile biashara ya kuuza nguo, ya kuuza mapambo ambayo watu wengi sana, watayatumia katika kupamba katika majumba yao, sana sana kwenye sebure, vyumbani mwao, hizo ni biashara pia ambazo nimewahi kuwaza. Lakini biashara pia ambayo ni mewaza sana, ni biashara kuuza kinywaji cha miwa. Ni biashara ambayo pia ambayo ni meifikilia kwa mda mrefu. Lakini biashara ambayo ni meifikilia mara nyingi sana ni biashara kuza nafaka. Nafaka mbali mbali kama vile mahindi, mchele, maharagwe, ngano na vitu kama hivo. Kwa sababu ni biashara ambayo kila siku watu lazima waweze kununua na kupata chakula kwa wakati huo. Kwa sababu ni biashara ambayo inabeba vitu ambavyo ni vya muhimu sana sana katika maisha ya mwanadamu ya kila siku. Kwa sababu tunasema mchele kila siku unaitajika na wanadamu mahindi ni vitu vile ambavyo vina itajika kila siku katika jamii sana Zaki Tanzania kwa hiyo. Nibiashara hizo ambao nimewahi kuwaza. Kufikilia na nafikilia kuzifanya. Siku za usoni.

Jambo ambalo ni la muhimu sana kwangu la dini ni jambo la kutoa sadaka kusali lakini pia kueza kuabudu kwa wakati. Kwa sababu tunasema ili uwe mtu mzuri katika dini ni lazima uwe na mambo yako ambayo ni muhimu lakini kwangu mimi jambo muhimu zaidi ni kusali kwa wakati. Kusali kwa wakati ni kwa sababu gani ya kusali kwa wakati kuna kufanya wewe uweze kuwa karibu na mungu wako lakini pia uweze kuendelea kuwa na imani kubwa zaidi katika zehebu ambalo unakuwa unafanya je. Unasali kwa wakati huo kwa hiyo kwa upande wangu mimi ni swala lazima la maombi. Kitu cha muhimu katika dini kwa wangu mimi ni maombi ya hali ya juu. Kuomba uzima, kuomba mungu aweze kukijalia neema ya bereni ya vitu ambavyo tutenda kuvifanya katika maisha yetu. Kwa hiyo jambu zuri na jambo la muhimu kwangu kwenye swala la dini ni swala la maombi.

Tunda langu laa ambalo linanipendeza mimi ni tunda la tikitimaji. Tikitimaji ni moja ya tunda mbalo nalipenda sana na nitunda mbalo. Kwangu mimi naona linanipa ladha maridhawa. Ladha ambao ni nzuri, ladha ambayo naipenda, ladha mbao ninahihisi na ni ladha ambayo inanipa inaeza kuwa inanifanya naona utofauti katika matunda mengini yote ambayo mimi nafanyaje nayapenda kwa hiyo tunda ambalo nalipenda sana ni tikitimaji, tikitimaji mimi kwangu ni tunda ambalo liko juu zaidi ya matunda yote ambayo tunayo duniani. Kwa hiyo, kwa sababu gani napenda sana tikitimaji ni kwamba ni tunda ambalo lina vitamin nzuri lakini pia lina madini ambayo yanahitajika katika mwili wa mwanadamu. Kwa sababu tunda lolote ambalo kila mwanadamu analipenda linakuwa lina kazi yake mwilini. Lakini kwangu mimi napenda sana tikitimaji kwa sababu lina kazi nyingi sana katika mwili wa mwanadamu.

Hali ya hewa ambayo niko nayo kwa sasa, hapa ni Jijini Daresalam. Hali ya hewa ambayo ipo kwa sasa hivi ni usiku. Lakini pia kuna joto, kiasi ambalo linapelekea kwa namna moja ama nyingine mwili uweze kwa vizuri, lakini pia pale ambapo utakuwa umepata na upepo kidogo. Upepo wa bahari na kitu kwa upande wa mavazi ambayo, ya ni mazuri ambayo nimevaa kwa sasa hivi. Ni bukta pamoja na tunasema t-shirt au shati ambalo sasa linaweza kunipa mimi upepo mzuri. Kwa sababu ni jepesi ni kitu ambacho hakina uzito wa aina yoyote. Na bukta nililovaa inazidi kunipa mimi upepo mzuri zaidi. Kutoka nje ambao ninaupokea kwa namna ambayo ni nzuri. Kwa hiyo ni joto kiasi. Na katika hali ya hewa hii kitu ambacho napenda kufanya zaidi ni kutulia, kukaa sehemu ambayo ina uwazi mkubwa, kupunga upepo na vitu kama hivo.

Muda wa mwisho ni muda mzuri sana ambao huwa na shughulika sana na vitu ambavyo vya msingi. Kama vile kupanga ratiba za siku ambayo inafuatia ili ni weze kuanza navyo kwa wakati huo. Kwa sababu tunasema muda wa mwisho ni muda mzuri sana wakupangilia mambo yako ambayo ya tafuata siku zinazofuata. Na hiyo basi muda wa mwisho natumia sana kupanga ratiba, kujua kesho nitanza na kitu gani, kwa wakati gani na nitakimaliza pia kwa muda gani. Kwa sababu tunasema siku zote katika maisha mpangilio ama ratiba ambayo unajiekea ndo kitu kizuri ambacho kita kuongoza siku ambayo inafuatia. Kuongoza siku ambayo inafuatia ni kitu ambacho kinakupa wewe urahisi wakujua nini ufanye kwa wakati saa gani na kwa kiasi gani na kwa muda gani. Bila hivo pia inakua ngumu sana kwa mtu kuendelea kufanya vitu kwa mpangilio. Kwa hiyo ratiba inakupa mpangilio mzuri ambao wewe utaufanya ili mambo mengine kila kitu ambacho nakifanya kiende kwa wakati ambayo unaitajika kwa wakati huo.

Maneo ninayoishi, Naishi Jijini dar es sam, lakini pia nyumba ambayo naishi ni nyumba nye vyumba kumi na mbili, mazingira yake ni mazuri, kwa sababu yananipa mimi uhuru wa kufanya mambo yangu mengine na kila kitu. Lakini pia katika kukumbuka siku ambayo ni iliweza kuhamia katika hii nyumba ilikuwa ni mwaka elfu mbili na ishirini na tatu. Mwaka elfu mbili na ishirini na tatu ulikuwa ni mwaka wangu mkubwa sana wa kuhamia katika hii nyumba na ni mwaka ambayo ni muhimu sana. Lakini bila kusahau ni kwamba katika hii nyumba ambayo likuwa nimehamia ni nyumba ambayo inamazingira mazuri. Kitu ambacho eneo napenda sana lina eneo la mwanadamu yote kukaa, kutulia, kupata upepo, kupunga upepo kwa wakati huo kwa sababu ni eneo ambalo liko wazi ila hufanya wewe uweze kuiburudisha akili yako. Kwa upepo mzuri ambao unakupo eneo lile na pia na utulivu. Katika hali ya usalama ni kwamba ni eneo ambao liko salama sana. Watu wake ni wakarimu, ni wacheshi. Usalama wake pia ni mkubwa kwa sababu miundo mbinu imejengwa katika dhana ambao ni mzuri zaidi ambayo inapelikea usalama ukao mkubwa zaidi na zaidi.

Pale ambapo nakuwa na mgogoro na mtu mwingine, kitu ambacho huwa nakifanya sana ni kujitahidi kuepuka, kuongea matusi, kuendelea kumtafuta mara kwa mara kwa kutumia laini za simu na vitu vingine, lakini pia kuwashirikisha watu wengine kwamba tuone ni namna gani ambao tunaweza tukatatua mgogoro ambao ninao na mtu mwingine. Kwa sababu nasema kuwashirikisha watu wengine inakuwa ni jambo zuri zaidi kwa sababu wao wanakusaidia kimawazo, kifikra, ambayo sasa itakusaidia wewe kutatua changamoto na yule mtu ambayo mpo naye kwenye nini, kwenye mgogoro. Kwa hiyo kwangu mimi jambo natumia ni kama hizo. Kuacha mawasiliano naye kwa wakati huo. Ili hasira zake ziishe na mimi za kwangu ziishe lakini cha pili ni kuwacha kumta, kuwasiliano naye. Na cha tatu, ni kuomba ushauri kwa watu wengine kwa kuwaambia nina changamoto wa moja mbili tatu mgogoro na mtu fulani. Chanzo chake kilikuwa ni hivi kuwaelezea watu wengine ili waweze kunipa mawazo ambayo mimi yatanisaidia katika kutatua jambo hilo.